Maendeleo ambayo ningependa kuyaona katika jamii yamegawanyika katika sehemu nyingi. Kuna maendeleo ya kiuchumi, maendeleo ya kisiasa, maendeleo ya kijamii kama jamii. Kwa hivyo tukijikita kwenye maendeleo ya kijamii, tutaongelea sana sana katika maswala ya hospitali, huduma za huduma hizi za kijamii. Mfano kama huduma kama elimu, jinsi inavyotolewa kwa watoto, huduma kama hospitali, inavyotoka kwa mfano kama sasa hivi. Elimu kusema kweli katika jamii yetu, imekuwa sasa inakua, imekuwa na muamuko na watoto wengi wanasoma na ufaulu umekua mkubwa. Changamoto inabaki ni kwamba watoto wanafundishwa elimu za darasani. Yaani elimu za kusoma hizi, yaani mfumo wa tahaluma, mfumo wananiliu wa elimu, haumfundishi mtoto kujitegemea. Yaani haumfundishi hizi, tunasema, ujuzi mbali mbali wa maisha. Kwa mfano kama cherehani, kushona labda, kujifunza maswala ya kompyuta, kujifunza mapishi, kujifunza vitu vingine, kwa sababu ninachoamini mimi katika kila mtoto ambaye yupo, unamuona, anakuwa na ujuzi ndani yake. Katika maeno hayo, anakuwa na ujuzi. Kwa hivyo, kama ikitolewa nafasi ambayo, kaa basi hata kama ujuzi wa kushauri. Tafanyaje hiyo, ikiwa yahitajika iwepo elimu ambayo kwanza wangepunguza baadhi ya masomo ambayo hayana umuhimu watoto wakasoma masomo ya muhimu tu kwa sababu hata mimi nimekua so ukiniuliza hayo mambo niliyosoma kipindi hicho siyakumbuki mtu unakuta umesoma vitu vingi vingi lakini ukikuja kukua hukumbuki kitu hata kimoja kwa hivyo nilikua nashauri mimi badala ya kutufundisha vitu ambavyo haviwezi kuja kutusaidia kwenye maisha yetu ya kila siku ni bora tukakuza kipaji wakiwa bado wadogo watoto wakakuta wanajifunza zile ujuzi, kwa sababu kwa sasa ajira hamna. Watoto mfumo uliopo ni husome huajiriwe lakini kama ajira hakuna kama watoto watakua na fani mbali mbali ambazo wamejifunza tangu wakiwa wadogo na wanaziweza. Tutapata tutapata watoto ambao wamesoma ambao wana uzoefu tangu wakiwa wadogo kwa hivyo watakuwa wamegobea katika eneo hilo na watakuwa na ujuzi tofauti na mtu anapokuja kujifunza akiwa mkubwa. Sehemi nyingine ni kwenye upande wa huduma za hospitali kwamba hospitali zipo lakini sasa mtaani sasa hivi kumekua na maabara nyingi watu wanataka kupima maabara, lakini hivyo vipimo vya maabara unakuta havifanyi kazi yaani wanatoa majibu kwa kubashiri kwa hivyo nilikua naomba serikali izingatie hili suala wawe wanakagua kila nangiri maabara wahakikishe wawe wanapita wanafanya ukaguzi hata mara mwezi, mara moja au mara mbili kwa mwezi ili kuhakikisha kwamba jamii inapata huduma iliobora na iliosalama, kwa sababu watu wengi wanapenda kwenda maabara kwa sababu ukiangalia mtu akisema enda hospitali flani inakua ni kubwa, watu ni wengi na mizunguko unakua ni mingi, unakuta mtu muda huo ana ratiba nyingi za kazi, anaona bora aende tu, maabara. Jambo jingine nimeona katika upande wa kijamii, ningependa pia kuona tukiongeza maendeleo katika kufuatilia, katika masuala lazima ya ukuaji wa teknolojia, kwa sabu jamii kama Tanzania teknolojia ni kitu kinakuja, inakua ni kama ni kitu kipya kwetu. Jamii kubwa imejikita bado iko, yaani Wasomi ndo wanaangalau, wanapata uelewa na wao sio sana, lakini asilimia kubwa ya jamii yetu sio wasomi, unaona, na wanaofanya mifumo, wanashikilia, mfano biashara kubwa kubwa, huduma nyingi za kijamii zinatolewa na watu ambao, bado hawajaelewa nini wanako, kwa hivyo nilikuwa naomba masuala ya mtandao, masuala ya AI, yaje yafundishwe kwa ukubwa zaidi, ili watu waweze kuwa na uelewa, ili kurahisisha na kupunguza, kutumia muda mwingi kwenye vitu ambavyo sio vigumu. Kuleta ufanisi katika kazi ambazo zinakua zinafanyika kwenye jamii kila siku. Lakini pia kitu ambacho ningependa ni lini, sasa kwenye suala zima la mazingira. Jamii ielimishwe katika suala zima la mazingira tuzidi kuendelea ina maana vyanzo kama vya maji viweze kuboreshwa. Unakuta saa hivi watu wengi wanafanya biashara. Unakuta kitu kama umeme, maji, mambo amboyo ni ya msingi kwenye biashara kila mtu, unakuta vinasuwasuwa, vinawaka siku ngapi mara umeme umekatika mara sijui maji yamekatika kitu ambacho kinapelekea shughuli nyingi za kiuchumi zinakwama kwa hivyo nilikua naishawishi serikali ifanye hivo.

Kwa kweli, napendelea kipindi cha baridi. Kwasababu, kipindi cha baridi, ileisiwe baridi kali, inamaanisha haliyahewa ile ya kati, inakuwa na ubaridi, na juto kwa mbali, inakuwa haliyahewa ya kati. Lakini pia wakati wa ubaridi, kunakuwa hamna juakali. Kwa mtu unaweza, ukafanya kazi zako, ukatoka sehemu moja ukaenda, sehemu nyingine, ukafanya kazi zako vizuri bila kuchoka. Maana joto lina tabia ya kulegeza mwili yani mwili unalegea afu joto latabia kutia mwili uvivu Alafu hewa ikiwa ya joto hata kulala kuna kuwa kwa shida yaani ni marakumi kue kuna baridi utatafuta sweta utavaa Lakini pia utafanya shugulizako bila kuchoka Lakini pia hali inapokua ya ubaridi Uwa inasaidia mnanili Manyingenye wa chakula Unafatiha kwa haraka kwa hivyo maranyigi Una kua unakula matamu ya chakula Ukikila chakula una kifurahia wakati Wajuakali huwezi ukanywa chai chai inaleta jasho joto pamoja na ile joto mchana venyeo ukila Unaisi joto yaani unakuwa mwili kama Unafungamana Unakuna unatamani Uoge kila baada ya mda Kuna kipindi nili safiri ilikuwa ni mwezi wa kumi na mbili nilienda Dari salaam kipidi cha mwezi wa kumi na mbili Darislam huwa kuna joto kali sana sana yaani uwezi kukaa ndani kwa sababu ukikaa ndani bila feni maana ni joto yaani mtu unaoga asubuhi ndani ya nusu saa tayari umeshaanza kusweti kama umekaa ndani unasweti yaani unaweza kwa siku ukaoga ata mara tano mara sita. Lakini bado joto lipo. Ukilala hivi kwa mfano ulale kwenye kitanda. Unakisikia kitanda ni cha moto. Alafu ukiamka. Kwanza unachelewa kua amka. Ukiamka unapata mwili umechoka. Unakuwa huna hamu ya kufanya kazi. Hivo silipendi joto kabisa. Mbora baridi. Kwa sabu jotu ni feni. Feni uwezi kutembea na. Semangamba baada ya jua kali utembee nalo huwezi. Haya bado jua lina kuunguza. Ngozi inakuwa mbaya, mbaya, ngozi inakuwa nyeusi. Ha, inakulazimi tena ue na sanikea ile. Mele, ile ya kuzuhia mwanga kwenye ngozi. Sababu inakuwa, inaongeza garama za maisha. Lakini, napenda kipidi cha baridi. Kwa sababu, unavaa tu koti labda ukihisi baridi sana. Unaweza ukaongeza koti la kwanza. Ukaongeza koti la pili kulingana na wewe tu mwenyewe. Na ukafanya shuguli zako kama kawaida. Na bado unaweza ukachemsha maji, ukafaye, ukaoge kama kuna baridi. Lakini pia hali ya inakua nzuri. Kukiwa kuna ka ubaridi, hali ya inakua nzuri. Mimea tu yenyewe inakua inavutia, inastawi. Inakua inapendeza. Hata mfano kupidi cha baridi, isiwe baridi ile la barafu. Mwana kama sisu huwetu hatuja waiku, hamna sema huku kunakuwa kuna barafu. Labda kilele cha mlima wa kilimanjaro huwanga kuna barafu lakini kwa hivi tu sehemu za kawaida kuna sehemu panaitwa Njombe kuna Njombe kwa Njombe mbea Kuna Mafinga Mafinga hio Iringa ni sehemu ambao kuna baridi pamoja na Tanga pia Tanga pia kuna wilaya ambazo zina lushoto Kuna sehemu ambayo kuna baridi yeni ukikanyanga hivi chini kwenye sementi unless kama umekanyanga maji yaani kama mtu umewaga maji ya baridi kamwaga barafu hivi diaba niliweza kumtebelea rafiki yangu diaba zina kuwa na paka zinatoka jasho yaani diaba inatoka jasho kwa huo ubaridi lakini nilipapenda kwa sababu kuna ukijani yani mazingira ya kijiani halafu ule ubaridi sehemu pakapa na ubaridi uongo umbea anajua unakuwa sio mwingi sasa watu wanakuwa wako bizi mtu anashinda tu ndani ni ngumu kuona kukaa ndani kwanza kukaa kumdiskasi mtu una kuta mtu yuko bizi na shughuli zake toka ataenda kazini atarudi atakaa Kwa sababu ya ile baridi watu hawaezi kukaa nje kuanza kufuatilia.